Ninapenda suruali na pia sketi. Siwezi kuchagua sana kati ya ipi ninayoipendelea kwa sababu kuna wakati ninasikia ninapendezwa nakuvaa sketi na kuna wakati ninasikia ninapendelea kuvaa suruali. Ndefu, kitu ambacho sipendelei kuvaa sana ni kaptura ama sketi fupi Kwa sababu siyo kitu ambacho ninapenda kufanya sio mapendeleo yangu ama hua sifurahishwi kuvaa na nguo fupi ama sketi fupi na suruali fupi yani kaptura Lakini kama ni suruali ndefu Kuna wakati ninataka kuvaa suruali ndefu hasa wakati ambapo hakuna jua kali ama wakati ambapo hakuna joto mara nyingi napenda kuvaa suruali ndefu na pia wakati ambapo kuna joto jingi napenda kufunika miguu kwa kutumia skati ndefu ili nisichomeke sana na jua.

Siwezi kusema kuwa ninapenda kukaa mahali pa aina gani hasaa kukua sina mahali pamoja binafsi ambapo ninapenda kukaa kunalingana na nyakati na pia vile ambavyo na jihisi ndio nitajua mahali ambapo nitaenda kukaa kama ambapo kuna wakati ninasikia Ninafuraha ama ninataka kujiunga na watu huwa ninaenda nje mahali kama hotelini ama mahali ambapo kuna muungano wa watu wakati ambapo sijisikii kua nyumbani huwa ninapenda kukaa Wakati ambapo sijisikii kutoka napenda kukaa nyumbani wakati ambapo sijiskii kuwa na watu wengi naenda mahali ambapo kuna utulivu mahali kuna nyasi na mazingira mazuri, ninaeza kufikiria vizuri na kukuwa na amani na kuwa na upweke kidogo Kwa hiyo siezi sema ati ninapendelea mahali pamoja wakati fulani huwa, ninapenda kukaa niki nikitembelea mahali tofauti kulingana na vile ambavyo ninajihisi wakati huo.

Wakati ambapo ninafurahia kuwa nyumbani, huwa ninapenda kufanya usafi hasa kwenye nyumba yangu na sana sana katika chumba changu cha kulala, huwa ninapenda kusafisha, kuta, madirisha, kutengeneza kitanda, kukitandika na kukinyoosha vizuri. Huwa pia ninapenda kupanga vitu viangu kama ni vitabu ambavyio ninapenda kusoma kama ni nguo viatu ninavyopanga vizuri kwa mpangilio mzuri Pia bidhaa zangu zingine zautumizi ninazipanga vizuri ilikuhakikisha kuwa chumba changu nikisafi kila saa Pia wakati ambapo nipo jikoni ama sebuleni ninapanga vizuri nikiwa jikoni ninaosha vyombo vyovyote ni nahakikisha kuwa kumengara ilikuwe na usafi ambao ni wa hali ya juu na pia chakula ambacho tunakula kisiwe kime haribika.

Kitu ambacho ninafanya, nina mambo kadhaa ambayo ninapenda kufanya ama nina tarajia kufanya ili kuongeza uzalishaji wangu hasa katika mapato yangu ya kikazi ama kibiashara. Kwanza kabisa huwa ninatia maanani jambo la kutia bidii Huwa ninatia bidii kila sana wakati ingawaje, kuna wakati mgumu na kuna wakati mzuri kibiashara ama kikazi Huwa ninapenda kutia bidii sana na kushughulika na mambo ya kikazi inavyofaa Pili huwa ninapenda kujiunga na watu ambao wana ujuzi zaidi kuniliko ili wapende kunisaidia wakati ambapo ninalemewa kidogo. Pia jambo la tatu huwa ninapenda kuuliza usaidizi wa aina ya kusomeshwa ama kuenda kwenye mikutano ya kimasomo ambayo yananisaidia kuingiza ujuzi nilio nao. Hili nieze kufanya kazi ama biashara zangu vizuri.

Inapomae mambo kadhaa ambayo huwa ninazingatia wakati ambapo ninataka kushirikiana na timu wa ukundi la watu Kwa mara nyingi mambo yanayohusiana na kikazi kwanza kabisa huwa ninapenda kuwasiliana nao vizuri mawasiliano mazuri huwa yanafanya mambo kuenda sawa na pia kuzuia mambo kutendeka kinyume na tunavyo tarajia Ama mambo kutendeka vibaya na ambavyo mtu alikuwa natarajia pili huwa ninapenda kueleza maudhui yangu ama mtarajio yangu kutokana na mausiano hayo ama ushirikiano huo ili watu ambao tunashirikiana nao wakae wakijua nini ambacho kinaendelea tatu huwa ninapenda kusikiza wanavyo sema Pia wana mambo ambayo wangependa kuchangia katika mkutano ama ushirikiano hilo Kwa hiyo huwa ninapenda kuwasikiza pia mambo ambayo wanasema na huwa mambo ambayo yanachangia katika ushirikiano huo kuimarika.

Tabia ambayo ninaipenda kwa watu wengine, kuna tabia mingi ambazo ninazopenda kutoka kwa watu wengine, lakini tabia ambayo ni ya muhimu sana kwangu ni mtu anayeheshimu wengine, wakati ambapo wanapatana ama wakati ambapo mnawasiliana. Au kukutana tuu, napenda mtu ambaye anaheshimu sana kwa watu wengine kwa kuwa heshima ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho mtu anafaa kuwa nacho, ili hata wewe uheshimiwe na watu wengine ambao mnaongea kuhusishana nao nahusishwa na wao kwa hivyo wakati ambapo mtu anaheshima mambo yanaeza kuenda vizuri kwa sababu hata yeye mwenyewe utamheshimu wakati ambapo anakuheshimu lakini mtu ambaye hata kuheshimu kuna mambo yanaeza kutoenda vizuri hasa ikifika ni kuleta ugomvi Jambo hilo lineza changia sana katika kutokuwa na amani.

Muziki ambao ninapenda kusikiliza mara nyingi ni muziki wa kiasili ama nyimbo za jadi ambazo zilikuwa zinaimbwa wakati wa zamani, za kiingereza, kiswahili ama hata za lugha ya mama huwa ninapenda kusikiliza muziki huu sana kwa sababu unakwanza kabisa ni muziki mzuri unachangia hasaa katika jamii Kwanza kwa mambo ya mafunzo ya kiasili ama njia za amani za kimaisha huwa nyimbo hizo ama muziki huo pia huwa unasaidia katika kujua kile ambacho ama sheria za kitambo za kijamii mambo ambayo yanatarajiwa ama mambo yaliyokuwa ya kifanyika hapo awali na ambayo ambayo hayakuwa ya kifanyika. Pia nyimbo hizo huwa zina mafunzo sana katika jamii kwa mambo ambayo ya nasaidia kuimarisha jamii kwa ujumla.